Naipenda nyama ya mbuzi ikiyambatana na kachumbari ya enye pilipili na ndizi choma au ugali moto ni ladha ya kipeke sana. Pia kuku wa kienyeji aliyepikwa kwa mchuzi mzito wa nyanya na kitungu saumu ananafazi ya kepeke isia kwa chakula cha mchana.